Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko. Inamiti mingi. Nitachukua maji, nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya ya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kuenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Kama ni jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia mzuri.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

Hewa leo ni baridi sana. Mvua inaonekana itanyesha. Je, nichukue mavuli wangu? Lazima nichukue. Siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvua. Nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi? Nathani, jaketi ni lazima leo. Anga limeanza kuwa na mawingu mengi. Baridi kama hii, inafanya nitamani chai ya moto. Nikifika kazini, nitanunua chai. Hali ya hewa inabadilika kila siku. Siwezi kutabiri. Hebu nienda mapema kabla mvua haijaanza.